Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni ugali na sukumawiki. Napenda kula hiki kwa sababu ni rahisi kutengeneza, kinashibisha na kina ladhaa nzuri. Sana hasa kikiliwa na mboga zilizopikwa vizuri au samaki pia hunikumbusha nyumbani na mila za jamii yetu.

Naam, ninaweza kupum kuzungumza kuhusu siasa, hasa kwa njia ya heshima na kielimu, napenda majadiliano yanayolenga kuelewa kuelewa sera, maendeleo ya jamii na namna, uongozi unavyodhihiri unavyoadhiri maisha yetu. Hata hivyo ni muhimu kuzungumza kwa utulivu, kusikiliza maoni ya wengine na kuepuka matusi au chuki.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale panapokuwa na mawasiliano mazuri, heshima na ushirikiano. Kati ya wafanyi kazi, uongozi unausikiliza maoni. Ratiba yenye usawa na mazingira salama huchangia motisha. Pia nafasi ya kujifunza, kutambuliwa kwa juhudi na uiano kati ya kazi na maisha binafsi huongeza furaha na ufanisi kazini.

Ujuzi ningependa kujifunza ni teknolojia ya kidigitali, hasa kutengeneza tofuti na matumizi ya programu za kompyuta. Ningependa kujifunza kwa kuchukua kosi rasmi mtandaoni kufanya mazowezi mara kwa mara na kushiriki katika miradi midogo. Ninaona wakati mzuri wa kwanza ni sasa kwa sababu kadri ninavyoanza mapema ndivyo nitakavyo pata ujuzi na uzoefu zaidi.

Usiku kabla ya kulala, mara nyingi napenda kufanya shuguli zinazo ongeza utulivu kwa mfano husoma kitabu kidogo kusikiliza mziki tulivu au kuandika mawazo yangu katika daftari. Pia napanga mambo ya kesho kama kazi za shule au kazi zingin nyingine ili nione utulivu wa akili hatimae ujaribu kupumzika vizuri na kuandaa kitanda changu ili kulala kwa amani na kupata usingizi mzuri.